Jambo, swali hili ni la muhimu sana kwa nyakati hii, ikizingatiwa kwamba mfumo huu wa kisasa wa kutumia mtandao kufanya mambo mengi, pia umekuja na athari nyingi tu kulingana na jinsi ambavyo taarifa ya watu inatumika na nafikiri ni vyema nitaje kwamba kumekuwa na athari zinazohusika na labda watu kupoteza fedha zao na vile vile hata taarifa fulani fulani ambayo yanahusiana na watu kuchukuliwa na labda watu wenye nia fiche na kuenda kuitumia kwa njia wanazojua wao lakini ni njia ambazo zinawadhuru watumizi wa mtandao. Kwa hivo, mimi mwenyewe jinsi ambavyo najaribu kulinda faragha yangu katika mtandao ni kuhakikisha kwamba ninatumia mitandao na tovuti ambayo ninaamini ya kwamba zitalinda usalama wa taarifa ambayo nitaweka pale kwenye mitandao hiyo na kuhakikisha kwamba kama kuna mtandao fulani ama tovuti fulani ambayo sina uhakika kwamba taarifa yangu itaweza kulindwa inamaanisha kwamba sitapeana taarifa ile kwenye mtandao huo ama kwenye tovuti ile na taarifa kama hiyo ni taarifa kama vile barua pepe labda kukubali tovuti zile ama mitandao ile kutumia taarifa yangu kufanya mambo wanayokusudia wao. Asante.